Mara nyingi nashangaa maana na marafiki wa karibu sana. Hasa wale tuliozoeana tangu zamani. Unajua kuna urafiki ambao hauhitaji kupanga sana. Mnakutana tu, mnaanza kucheka, kucheza, hata kukumbushana mambo ya zamani. Wengine ni majirani, wengine ni watu niliokuwa nao.